Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku yangu ya kuzaliwa kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu. Napenda kusherehekea kwa njia rahisi lakini yenye maana nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tunakula pamoja, tunacheka na kushukuru kwa afya na mafanikio tulionayo. Sipendi sherehe zenye makelele mengi napendelea utulivu na mazungumzo ya kweli.

Utoto wangu ulikuwa wa furaha na mambo mengi niliyopenda kufanya. Nilipenda sana kucheza na marafiki, hasa michezo ya mpira, kuruka kamba na kufukuza. Pia nilifurahia kusikiliza hadithi kutoka kwa wazee na kuigiza michezo ya kuigiza. Nilikuwa napenda kuchora na kuandika mawazo yangu madogo kwenye daftari. Shuleni nilifurahi kujifunza hasa masomo ya lugha na sanaa.

Ninapendelea viatu vilivyo rahisi, imara na vinavyonipa faraja kila ninapotembea Mara nyingi nachagua sneakers kwa sababu zinaendana na mavazi mengi na zinafaa kwa shughuli za kila siku Napenda viatu venye rangi tulivu kama nyeusi, kijivu au nyeupe kwa kuwa ni rahisi kuvipangilia.

Napenda kuvaa nguo zirizo rahisi, nadhifu na zinazonifanya nijisikie huru na kujiamini. Mara nyingi huchagua mavazi ya kawaida kama suruari za jeans, furana na mashati mepesi kwa sababu ya nafaa kwa matumizi ya kila siku. Napenderea rangi sisizo kari kama nyeusi, buru au kijivu kwa kuwa ni rahisi kuzichanganya.

Ninajihisi mchanganyiko wa hisia kuhusu, kuwasilisha Kwa wakati mwngine kuhisi wasiwasi kidogo, hasa kabla ya kuanza Kwa sababu nataka nifanye vizuri na kufikisha ujumbe wangu kwa usahihi Ata hivyo, ninapoanza kuzungumza, hujiamini zaidi na kuhisi utulivu. Wasirisho hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu, maarifa na uzoefu wangu na wengine.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kupanua ujuzi wangu, kuwa mtaalumu aliye stadi na kuchangia kwa maana katika timu na au shirika ninalojihusisha nalo. Nataka pia kujenga nafasi ya kuongoza au kushiriki katika maamuzi muhimu ambayo yanaweza kuleta maendeleo kwa kazi na watu wenzangu Zaidi ya hayo, nina lengo langu la muda mrefu ni kudumisha utulivu wa kimaisha kupitia kazi ninayopenda huku nikiendeleza uhusiano mzuri na wenzangu na kujenga sifa za kuaminika.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na mtazamo wa kujifunza. Huwa najitahidi kuskiriza kwa makini bila kukasirika, hata kama maoni hayo ni ya kukosea, ni ya kukosoa. Naona maoni kama fursa ya kujiboresha na kuwa na mambo kutoka kwa mtazamo tofauti. Ninapopata maoni chanya, unipamotisha na kunitia moyo kuendelea kufanya vizuri zaidi.

Njia ninazotumia kupumzika zinategemea hali yangu na muda niliyo nayo. Mara nyingi hupumzika kwa kusoma kitabu au kuangalia filamu. Kwani kuna niruhusu kuondoa mawazo ya kazi na kuingia kwenye dunia tofauti. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo kwa sababu mwili una unaenda sawa na akili na pia hunisaidia kupata nguvu mpya.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu jaja simu ina nisaidia katika mambo mengi ya kila siku kama mawasiliano na familia, marafiki na kazini Pia huitumia kupata taarifa, kusoma na kujifunza mambo mapya kupitia mtandao simu unisaidia kupanga ratiba zangu, kuweka mkumbukumbu na kufuatiria majukumu muhimu.

Ndiyo, nawafamu baadhi ya majirani wangu, ingawa siku kwa undani sana. Tunamawasiliano ya heshima na mara nyingi husalimiana, tunapokutana. Wengine nawajua kwa majina na tunasaidiana pale inapohitajika. Kama kushirikiana bali, muhimu ama kusaidiana katika mambo madogo ya kila siku.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni chai. Napenda chai kwa sababu inanipa utulivu na kunisaidia kuanza au kumaliza siku vizuri. Maranyingi hunywa chai ya maziwa asubui kwa sababu unipanguvu na kunifanya nijiskie tayari kwa majukumu ya siku. Wakati mwingine napendelea chai ya tangawizi hasa napohisi kuchoka au baridi. Kwa kuwa inanifariji na kunipajoto.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali kulingana na uwezo wangu. Mara nyingi ushiriki katika shuguri za kijamii kama usafi wa mazingira au michango midogo pale inapohitajika. Pia ujitahidi kuwasaidia majirani au watu wanaonizunguka kwa ushauli. Msaada ya mawazo na msaada wa vitendo inapowezekana.

Ndio, nimewai kufikilia kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo hunivutia kwa sababu linanipa nafasi ya kujitegemea, kutumia vipaji vyangu na kuamua mwerekeo wa kazi yangu. Nimewaza kuhusu biashara ndogo ambayo inaweza kukua kitaratibu kuringana na uwezo wangu na mahitaji ya soko.

Ninapushughulikia wateja, huwa na mtazamo wa heshima uvumilivu na usikivu Kwanza hufanya jitihada kuelewa mahitaji yao kwa makini ili niweze kutoa huduma au suluhisho sahihi Pia hutoa maelezo kwa uwazi na kwan jia rahisi, ili wateja wajuwe wanachopaswa kufanya au kupata Ninahakikisha kuwa kila mteja anahisi kusikilizwa na kuthaminiwa, hata pale wanapokuwa na malalamiko na kutumia tatizo hilo kama fursa ya kuboresha huduma.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa sababu unakisi, utamaduni, historia na maisha ya jamii yetu. Muziki wa jadi hunikumbusha asili yangu na hunifanya nijisikie karibu na mizizi ya kitamaduni. Napenda ala za asili, midundo ya asili na ujumbe unaopatikana kwenye nyimbo za jadi kwa kuwa mara nyingi hufundisha maadili, umoja na hekima ya maisha.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiwango furani. Kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu na kunisaidia kupanga muda wangu vizuri bila presha ya mazingira na ya ofisi. Huwa naweza kuzingatia kazi kwa umakini zaidi na kuepuka usumbufu usio wa lazima. Pia hunirahisishia kusawazisha majukumu ya kazi na maisha binafsi.

Ninashamburia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na wamakini Kwanza, uzingatia kuelewa sababu za mabadiliko na jinsi ya navyoeza kua dhiri kazi na timu. Badala ya kukata tamaa maramoja ujaribu kuona faida zinazoeza kuletwa na jinsi ya kuyatatua kwa ufanisi. Ha, ufanya jitihadi kuenda na mabadiliko hatua kwa hatua Huku nikiuliza maswari au kutafuta mwongozo pale inapohitajika.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, hasa pale ni napojisikia huru na nikiwa katika mazingira yaneyo nifanya majinijia mingi kucheza ngoma unipafuraha, unisedia kupunguza msongo mawaza na kunifanya nijisikia mchangamfu Sipendi sana kucheza mbele ya watu wengi, nisiwafamia na nao, lakini nikiwa na marafiki ya ukatika hafra za kawaida hufraia kushiriki.

Mara nyingi napiga picha mara chache. Hasaa pale, kunapokuwa na tukio maaluma au kumbukumbu, ninayotaka kuhifadhi. Sio kawaida kupigw kunipiga picha kila siku. Kwa sababu, napendelea kupumzika na kushughulikia na mambo, kwa hali halisi badala ya kupitia kamera tu. Hata hivyo, napenda pia kupiga picha wakati naona madhali mazuri. Matukio ya familia au marafiki au kitu cha kipekee kinachonivutia.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kwanza ufanya mipango ya kazi kwa umakini ni kiweka vipa umbele vya wazi na muda maalumu kwa kila ja jukumu ufanya kazi kwa awamu ndogo ilikuwepuka kuchoka huku nikipumzika kidogo katia shuguli Pia ujaribu kuondoa vitu vinavyo nidanganya au kunisumbua ili kuzingatia kazi kikamilifu.

Ninasherekea sikuku kwanjea ya kipekee kulingana na aina ya sikukuu na nafasi ni nilio nayo Mara nyingi hupanga shughuli ndogo kama kupika chakula kizuri, kushiriki na familia au marafiki na kusherehekea kwa pamoja kwa furaha Kwa baadhii ya siku kuu napenda kuhudhuria, misafara, ibaada au shughuli za kijamii zinazohusiana na tukio usi.

Ndiyo, mara chache ninaweka picha zangu mitandaoni. Lakini kwa uwangalivu mkubwa, huchagua picha zinazofana sisi hizo na maelezo mengi binafsi ili kulinda faragha yangu. Mara nyingi picha hizo, hizi huonekana. Huonekana kwenye mitandaoni niliyochagua kushirikiana marafiki au familia pekee.

Ndiyo, hujitahidi kugawanya taka zangu kadri inavyowezekana. Huwa natenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka sizizooza kama plastiki na mkopo. Nafanya hivyo kwa sababu ninaelewa umuhimu wa kulinda mazingira na kupunguza uchafu. Pia ninapopata nafasi hujaribu kurenjesha. Tena taka zinazoweza kutumika ili kupunguza kiasi cha taka kinachotupwa.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kugawa majukumu kwa vipa umbele Kwanza hufanya orodha ya mambo muhimu ya kufanya na kuamua ni ipi lazima ikamilike kwanza hufanya kazi kwa umakini na kuepuka kuchelewa huku nikipunguza usumbufu unaoweza kunichelewesha Pia huweka muda waziada pale inapohitajika kwa sababu mara nyingi matatizo ya siyotarajiwa hutokea.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wanao, nizunguka katika shughuli mbalimbali za kijamii huwa ninashiriki kwenye mikutano ya kijamii, kushughuli za usafi kwa mazingia au michango inapohitajika. Pia, hujitahidi kusaidia kwa ushauri, kusikiliza wengine na kushirikiana kutatua changamoto ndogo ndogo zinazojitokeza.

Wakati wa mapumziko ya mchana, ujitahidi kupumzika na kurenjesha nguvu kwa shugri za siku. Maranyingi upumzika kwa kura chakura cha mchana kwa utulivu. Kisha ni kitumia muda kidogo, kutembea au kupunguza, kupumzika kimwili. Wakati mwingine uchukua muda wa kusoma, kusikiriza mziki au hata kuzungumza na marafiki ilikuondoa msongo wa mawaza.

Wakati wajua kali, napenda kufanya shuguri zinazonipa utulivu na kunisadia kupunguza joto Mara nyingi upendelea kukandani au sehemu enyekivuli. Nikinywa maji baridi au vinywaji kinachoni burudisha Pia napenda kupumzika, kusikiriza mziki au kuangalia firamu ili kuepuka kuchoka sana.

Inafanya marafiki wapia kwa kuwa mwenye moyo ya wazi na kuonyesha heshima na uelewa kwa watu na unaokutana nao Kwanza ujaribu kusungumza kwa heshima na kwa njia rafiki kuuliza maswari kuhusu mtu huyo au kusikiriza kwa makini Piya ujaribu kushirikiana katika shuguri ndogo ndogo wao michezi ya kijami ilikuunda uhusiano wakaribu.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Ken Walibora kwa sababu maandishi yake yanaunganisha fasihi na maisha halisi kwa namna ya kuvutia na yenye maana. Napenda jinsi anavyohusisha utamaduni, historia na maisha kawaida ya watu kwenye hadhidi zake. Maneno yake ni rahisi kuelewekwa lakini yenye nguvu ya kufikirisha na mara nyingi hufundisha maadili ua hekima inaoweza kutumika katika maisha ya kila siku.

Wazo zuri, ninalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kujiandaa kikamilifu kwa shughuli zangu zote. Nikizingatia lishe, pumziko na mpangilio mzuri wa kazi. Pia ninaweza kutumia siku hii kushirikiana na watu wanaonizunguka kwa maneno mazuri, msaada mdogo au vitendo vidogo vya huruma kwani jambo ndogo linaweza kuleta furaha kubu.

Tabia ni naipenda kwa wengine zaidi ni ukueli na waminivu Napenda watu waminivu kwa sababu inajenga usiano wakuwaminiana na heshima na kunifanya nijisikia salama kushirikiana nao Pia napenda tabia heshima na huruma Kwani watu wanaojari wengine na kuponyesha heshima wanaunda mazingira chanya na ya mshikamano.

Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa, hujaribu kufanya mambo yanayonipa furaha na kunifanya njijisikie marumu Kwanza hupanga muda, muda wakua na familia na marafiki karibu yangu karibu yangu kushirikiana chakula na kufurahia mazungumzo na tabasamu Mara nyingine hupenda kuwa na keki au zawadi ndogo kama ishara ya kusherehekea.

Mara nyingi ufanya mazoezi asubuhi kwa sababu kuna nisadia kua mkavizuri, kuimarisha mwiri na kuwanza siku nikiwa na nguvu na mtazamo chanya. Asubuhi, mwiri bado ujachoka na unaeza kufanya mazoezi kwa ufanisi zaidi. Wakati mwingine ni kishindwa asubuhi, ujipanga kufanya mazoezi jioni asa baada ya kazi ili kupunguza msongo wa mawazo na kupumzika.

Mara nyingi naenda hospitali mara chache tu kwa mwaka. Hasa pale napohitaji napohitajika kwa uchunguzi wa kawaida au matibabu maalumu. Kuenda mara moja au mbili kama ni kimsingi kwa uchunguzi wa afya au chanjo. Na zaidi pale napokuwa na tatizo la kiafya lisiloepukika. Hujali kuenda hospitali? Hujali kuenda hospitali mara nyingi lakini ni hakikisha kuangalia afya yangu mara kwa mara ikuje kuzuia matatizo makubwa.

Usiku kabla ya kurara, ujitahidi kupumzika na kujianda kwa usingizi mzuri Mala nyingi upanga mambo madogo ya siku inayofuata kama kuandika orodha ya majukumu au kupanga nguo za kesho Uwa na pumzika kidogo kwa kusoma kitabu, kusikiriza muziki mtulivu au kuangalia kitu kidogo Chaburudani ili akili ipoe.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara, hasaa ili kufuatilia habari za ndani na nje, matukio ya kisiasa, uchumi na burudani. Kusoma gazeti kunanisadia kuwa na ufahamu wa mambo yanaotokea karibu na duniani kwa ujumla. Mara nyingi hupendelea gazeti lenye habari za kina na makala zinazotoa uchambuzi wa mambo mbalimbali.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu yanaongeza uzuri na utulivu katika mazingira maua hunifanya nijisikie vizuri na huniletea furaha ninapoyaona hasa kwa rangi na harufu zake nzuri Napenda jinsi maua yanavyoweza kuleta hisia za amani na matumaini Pia nayadhamini kwa maana yake ya kiishara Kwani mara nyingi hutumika kuonyesha upendo, shukrani au heshima.

Napata habari kutoka kwenye vienzo mbalimbali ilikuwa na tarifa sahihi na kamiri. Mara nyingi husoma magazeti na majarida kwa sabao kwa abari zandani na nche. Usikiriza redio au kuzingati kuangalia televisheni kwa tarifa za haraka. Pia mara nyingi uangalia mitandao ya abari mitandaoni na tuvuti zo serekali au vyombo vya abari vinavyoaminika.

Najenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa njia ya heshima, mawasiliano wazi na ushirikiano. Hufanya jitihanda kusikiliza mawazo yao, kuelewa mitazamo yao na kushirikiana kikamilivu katika kazi za pamoja. Pia hujaribu kusaidiana pale inapowezekano na kushukuru jitihada zao. Kwani heshima ndogo, huunda uhusiano mzuri.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiri kufikirika na kunifanya nitazame maisha kwa mtazamo tofauti. Hadithi hizi hunichochee ubunifu na kunifanya nitumie mawazo kwa kina hasa pale ninapochanganya mambo ya kichawi na maadili ya maisha. Napenda jinsi hadithi za ajabu zinavyoweza kufundisha ujumbe mzito kwa njia ya kufutia na kuburudisha.

Ndio, nimewahi kuona bahari na ilikuwa na uzoefu wa kuvutia sana kwangu. Nilivutiwa na ukubwa wake, sauti ya mawimbi na upepo mpana unaokutana na macho. Bahari ilinipa hisia ya utulivu na wakati huo huo mshangao kwa sababu ina nguvu na uzuri wa kipekee. Kuiona bahari kulinifanya nitafakari maisha na kutambua jinsi dunia ilivyo pana.

Mara nyingi nakunywa takriba litambili za maji kwa siku. Ingawa inaeza kubadilika kulingana na shughuli ninazofanya na hali ya hewa. Hii ni muhimu kwa afya ya mwili kuendelea kuwa na nishati na kusaidia mfumo wa mmengenyo wa chakula. Kuangalia pia muda wa kunywa maji nikijaribu kuepuka kunywa kwa wingi mara moja. Bali kwa kipimo kidogo kidogo wakati wote wa siku.

Kitendo chawema nilichowai kufanya ni kusaidia jirani yangu aliye kuwana shida kubeba mzigo yake nzito kutoka sokoni yadi nyumbani Nilijitahidi kutowa msaada bila kujari uchovu wangu kwa sababu niliona ilikuwa muimu kwa ke Kitendo hikikiri nifanya nijisikia furaha na kulithika kwani kusaidia wengine nijia kuwanyesha uruma na mshikamana.

Wakati warikizo, ujistawisha kwa jia kupumzika na kufanya mambo ni nayoyapenda. Mara nyingi nafanda muda wa kupumzika peke yangu, kusoma kitabu au kusikiriza mziki ili kuondoa msongwa mawaza wa kazi. Pia upenda kutumia muda warikizo kuenda kutembea kuenda baarini au kufanya shuguri za burudani zinazongeza furaha na nguvu.

Ndiyo, mara nyingi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine, hasa pale ambapo kazi inaitaji nguvu, ujuzi na mawazo ya pamoja ufanya jitiadi kushirikiana kwa heshima, kusikiriza mawazo ya wenzangu na kutoa mchango wangu kwa usahihi pia ujaribu kuelewa mitazamo tofauti na kutumia nguvu, zakira mmoja ili kufanikisha kazi kwa uraisi.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni rahisi na wa kawaida kila siku asubuhi napendelea kunywa chai yenye maziwa kidogo au kahawa ili kunisaidia kuamka vizuri na kupata nishati ya kuanza kazi huandaa kikombe changu cha utulivu kwa utulivu nikichunguza muda kidogo wa kupumzika kabla ya kuanza majukumu ya siku Baada ya mchana mara nyingi hupenda kikombe kidogo cha chai au kahawa hasa pale inapohitaji nguvu au pumziko kidogo.

Ningependa kufikia nafasi ya ujuzi na umahiri kubwa, umahiri mkubwa kazini ambapo ninaweza kushiriki kwa kiwango kikubwa katika maamuzi na maendeleo ya shirika au timu. Lengo langu ni kuwa mtaalumu anaye, mtaalamu anayejulikana kwa bidii, ubunifu na uaminifu katika kazi zake. Zaidi ya hayo nataka kuweza, kuongoza, au kushirikiana katika miradi muhimu inayoongeza tija na matokeo chanya.

Napendelea mwanga kati kwa sababu unatoa utulivu na unarahisisha kuona bila kuumiza macho. Mwanga mkali mara nyingi unaeza kunitia wasiwasi au kuumiza macho. Hasa pale napokuwa ni kifanya kazi au kusoma. Mwanga wa wastani hufanya nijisikie vizuri, unahisi, ni wa asili zaidi na unaunda mazingira tulivu nyumbani au kazi.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni apple kwa sababu inahistoria ubunifu, bidhaa zenye ubora wa hali ya juu na mfumo imara ya usalama wa watumiaji. Napenda jinsi wanavyolenga urahisi wa matumizi, ubunifu wa bidhaa na kuendeleza teknolojia inayorahisisha maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, apple ina sifa za kudumisha, ubora na kuaminika.

Niina mausiano mazuri na waze wangu, ufanya jitihada kuwa karibu nao, kusikiriza ekima na mafunzo wanayonipa, kushirikiana katika shuguri za kila siku pali na poezekana na waishimu sana kwa sababu wanatoa mwongozo, shauri na mpano wa maisha bora Mala nyingi uzungumza nami kuhusu historia, madiri na mapendekezo ya jinsi ya kushugurikia, changamoto.

Na mkumbuka mwalimu wangu wa kiswahiri kwa sababu ilini hamasisha kupenda somo kwa jia ya kufutia na ya kilafiki. Alikuwa mwalimu mwenye subira, eshima na uruma na mara zote aliyakikisha kila mwanafunzi ya nelewa somo vizuri. Alitumia njia za kufundisha zenye ubu nifu kama hadithi, mashindano kidogo na mijadara ya darasani. Jambo lino nifanya ni shirikia neko furaha.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa si jambo rahisi sana siku bila teknolojia ingenipa nafasi ya kupumzika ki akili kufikiria kwa utulivu na kuzingatia mambo ya kawaida kama kuzungumza ana kwa ana na watu au kufanya kazi za nyumbani Pia ningeweza kusoma kitabu, kutembea au kufuraia mazingira bila usumbufu wa simu au mtani.

Napendelea mbwa kuliko paka. Napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu, wachangamufu na wanawanyeshe upendo wawazi. Mbua hunifanya nijisikie sarama na pia unipa urafiki wa karibu hasa kwa sababu upenda kushirikiana na watu na kucheza. Pia napenda jinsi wanaviweza kufundishwa na kuwa warinzi au marafiki wa familia.

Mimi napenda kula mboga zinazokuwa na ladha nzuri na zinazofaa kiafya. Kwa mfano, sukuma wiki ni moja ya mboga napenda sana kwa sababu, nirahisi kuandaa na inavirutubisho nyingi. Pia napenda karoti na pilipili za rangi tofauti kwa sababu zinatoa ladha na rangi nzuri kwenye chakula. Nyanya pia ni nzuri sana na kuziweka kwenye mboga au mchuzi.

Ndio, napenda asali sana. Kwa kweli, napenda jinsi inavyoongeza ladha tamu kwenye chakula au chai bila kutumia sukari nyingi. Pia inavutia kwa sababu ni asili na yenye afya ikiwa na virutubisho na antioxidant. Mara nyingi napenda kuipaka kwenye mkate, kuchanganya na maziwa au kuongeza kwenye matunda.

Nairobi ni mji wa kipeke ukiwa na mchanganyiko wa kisasa na asiri. Nilipokuwa mdogo, nilipenda kuenda kwenye bustani ya uhuru park na kuona ndege na kazi wakiwa na furaha. Kira subuhi mitaa ilikuwa imejaa magari na watu wakienda kazini. Lakini bado kulikuwa na sauti ya wanyama pori kutoka Nairobi National Park karibu sana na jiji. Nilipenda pia kuenda Masai Market kununua vinyago na sana za mitaa.

Mimi napanga wiki yangu ya kazi kwa mpangirio unaonipatija na utulivu Kwanza napanga kazi kubwa zaidi mwanzoni mwa wiki ili nipate muda wa kutosha kushugulikia bila haraka. Kira siku natenga muda marumu wa kazi kwa kazi za dharura na zile zinazoitaji umakini mkubwa Kisha ni ya ni ya chie na fasi ya kumapumziko kidogo kati ya kazi ili kuepuka uchoa.

Napenda kwenda sinema marachache lakini kwa uwakika. Kwa kawaida uwenda maramoja au mbili kwa mwezi. Asa kunapokuwa na filamu nzuri niyosubiri au ninapotaka kujiburudisha baada ya wiki ndefu ya kazi. Sina haraka ya kwenda kila wiki kwa sababu napenda kuchagua filamu itakayofanya. Uzoefu uwe wa kipekee.

Ndiyo, napenda kula popcorn ni vitafuno rahisi na vitamu. Hasa, ninapokuwa nikitazama filamu ama nikipumzika. Napenda popcorn kwa sababu si nzito sana na zinaweza kuliwa bila kujaa haraka. Pia napendelea zile zisizo na mafuta mengi au chumvi nyingi ili ziwe na afya kidogo.

Mimi ninapoanza kazi kwanza hufanya maandalizi madogo ili kuanza kwa utulivu. Kwa kawaida huanza kwa kupanga vipaumbele vya siku, kuangalia majukumu muhimu na yale yanayoweza kusubiri. Kisha hufanya kazi za haraka au zile zinazohitaji umakini mkubwa kwanza ili nisikose muda au nguvu baadaye. Pia napenda kuangalia baruapepe au ujumbe mahali muhimu wa kazi ili kuhakikisha sina jambo la dharura linalohitaji majibu mara moja.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Ira subuhi napenda kuanza kwa kufanya mazoezi madogo ya muiri kama kutembea kukimbia kwa dakika thelathini. Ili kuwamusha nguvu na akili. Baada ya hapo mara nyingine ufanya mazoezi ya nguvu kidogo kama kupiga push-ups, sit-ups au kutumia dumbbells nyepesi.

Ndiyo, mara nyingi huwa nanunua vitu kwa kutumia simu ni rahisi na huchukua muda mfupi kuliko kwenda dukani. Kwa kawaida, napenda kutumia apps za malipo au maduka ya mtandaoni kununua chakula, mavazi na bidhaa ndogo za kila siku. Pia inarahisisha kulipa bili na au kusafirisha bidhaa hadi nyumbani bila stress.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua vyombo baada ya chakula. Ni kazi ninayoichukia muda, ninayoichukia muda, mara nyingi inanichanganya na harufu au mabaki ya chakula. Na mara nyingine inasababisha mikono kuchafuka au kuwa na maji baridi. Ingawa ni lazima, mara kwa mara, sipendi sana kufanya kila siku. Na napendelea kutumia suluhisho la kuosha haraka au kuandaa vyombo kabla ya chakula ili iwe ya rahisi.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika langu. Kwanza napenda mazingira ya kazi yalio na ya heshima na kushirikiana ambapo kila mtu anaheshimiwa na maoni yake kusikilizwa. Pia napenda kufanya kazi na wenzangu kwa sababu ni watu wanaosaidiana na wanaochangia mawazo mapya. Shirika langu linalipa nafasi ya kujifunza, kukua kitaaluma na kuboresha ujuzi wangu.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wa kuzingatia mambo kwa utaratibu na kuyafanya kwa umakini Napenda kupanga na kutatua matatizo kwa njia yenye tija na mara nyingi watu huona ni rahisi kunieleza mawazo au kuelekeza timu Pia nina kipawa cha kujifunza haraka na kuelewa mambo mapya jambo linaronisa urahisi wangu wa kukabiliana na changamoto tofauti.

Changamoto nazo kutano nazo kazi ni mara nyingi zinausiana na muda na wasiwasi wa kazi. Mara nyingine kuna kazi nyingi zinazo nishinikiza, ufanya kwa raka, jambu rinaloweza kusababisha msongo wa mawazo. Pia wakati muingine mawasiriano au kuelewa maerekewezo ya kazi uweza kuwa changamoto, asa ikiwa kuna ukosefu wa uwazi ya mabadidiriko ya gafra.

Chumba changu cha kulala ni mahali pazuri na tulivu ambapo napmzika vizuri baada ya siku ndefu Nina kitanda kiricho na gondoro laini na mashuka safi kinachonifanya nijisikiae starehe kwenye kuta kuna rangi nyepesi zinazotoa hisia ya utulivu. Pia kuna makabati ndogo ra kuhifadhia nguo na vitu vidogo pamoja na dawati ndogo ambaro lina mwanga wa kutosha nikitaka kusom au kufanya kazi ndogo.

Napenda kula wali kuliko ugali. Wali ni rahisi kupika na unaeza kuunganishwa na vyakula vingi kama mboga, nyama au maragwe. Pia napenda wali kwa sababu huwa laini na una ladha inayoruhusu mchuzi kujitokeza vizuri. Ingawa ugali ni chakula cha msingi kinachopendwa na wengi. Mimi binafsi ya ufurahi. Aufurahi sana kuikilinganishwa na wali.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, napenda kufikiria njia mpya kutatua matatizo na kushugulikia changamoto kwa mawazo tofauti ubunifu wangu hujidhirihisha katika kazi, maamuzi ya kila siku na hata njia ya kupanga muda au kupanga shughuli Pia napenda kujaribu mbinu mpya, kuunda suluhisho za kipekee au kufikiri, kufikiria njia za kuboresha mambo madogo madogo.

Ndiyo, ninavaa miwani natumia haswa wakati wa kusoma au kutumia komputa ili kulinda macho yangu na kuona vizuri zaidi. Pia mara nyingine huwa ni muhimu kwa muonekano na ulinzi wa macho kutoka na mwanga mukali. Miwani yangu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ikinifanya nijisikia starehe na kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchoka kwa.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa mara kadha. Napenda sana kuona kazi za sanaa, za mitaa na za kisasa. Kwani zinatoa mtazamo wa ubunifu na watu na tamaduni zao. Mara nyingi huwa napenda kuangalia picha, michoro na script. Na picha, michoro na zinazo, burudisha akili na kutoa hisi a tofauti. Maonyesho haya unifundisha, mambo mapya na kunipa msukumo wa ubunifu.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani. Vitu hivi ni muhimu kwangu kwa sababu vinamana ya kihisia au kifedha na kivitunza kuna nifanya nijiskie sarama na wangarifu. Kwa kawaida naifadhi katika mahali sarama kama kabati marumu, saduku la zamani au kando na vitu vingine vya muhimu.

Nahifadhi data yangu sehemu tofauti kwa usalama zaidi Kwanza nahifadhi kwenye simu na kompyuta yangu kwa matumizi ya kila siku Pia natumia hifadhi ya mitandao kama crowd ili kuhakikisha data haipotei endapo kifaa kitapata tatizo vile vile kwenye nyaraka muhimu napenda kuwa na nakala ya ziada kwenye flash disk au hard drive ya nje.

Ndiyo, ni mwe kushiriki mashindano. Ulikuwa ni uzaefu mzuri ulionifundisha mengi kuhusu kujituma, kujiamini na kufanya kazi chini ya shinikizo. Ingawa sikushinda nafasi ya kwanza, nilijifunza umuimu wa maandarizi na nidhamu. Mashindano hayo, yari nisaidia kujitambua zaidi na kuona wezo wangu pamoja na maeneo ninawitaji kuboresha.

Kuweka afya nzuri, mimi hufanya mambo kadhaa kila siku. Kwanza, napenda kula chakula chenye lishe bora ikiwa ni pamoja na mboga, matunda, wali na vyakula vyenye protini. Pili hufanya mazoezi ya mwili kila siku kama kukimbia kutembea au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani. Pia napendelea kulala kwa muda, unaofaa kila siku ili mwili na akili vipumzike.

Mimi napendelea chakula chenye ladha tamu na kidogo chumvi lakini si sana kuwa kikali. Napenda mchanganyiko wa ladha tofauti, kidogo ya chumvi, kidogo ya asidi au kisha, kidogo ya utamu kwa sababu hufanya chakula kuwa cha kuvutia na cha kufurahisha. Pia napenda chakula chenye viungo vya asili na harufu nzuri kwani hunipa hisia ya furaha na tamaa ya kula.

Mimi napendelea kuvaa t-shirt kuliko shati. T-shirt ni rahisi haina kizuizi cha rangi au mitindo na ni ya starehe kwa siku za kawaida au wakati wa mapumziko. Pia ni rahisi kuoanisha na suruali, sketi au koti. Ingawa shati linaweza kuonekana rasmi na rasmi na nzuri kwa hafla maarum kwa kila siku napendelea t-shirt kwa sababu. Hufanya nijisikie huru na haina taabu ya kupangilia.

Ndiyo, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa, ini kwa sababu hufanya nijisikie kuwa na uwelewa wakile kinachoendelea duniani, kisiasa, kiuchumi na kijami. Napenda kusoma habari kupitia mitandao ya habari, magazeti na televisheni ili kupata tarifa za haraka na sahihi. Kufuatilia matukio ya kimataifa kunanisadia pia kuelewa maduni za ufitofauti, kuangalia fursa za kazi ya uelimu na kujua jinsi mabaliko kwa danuia na viweza kuadhiri maisha yangu.

Ndio, napenda kuangalia nyota, kunipa muda wa kutazama anga usiku uniletea utulivu na kunifanya ni tafakali maisha kwa kina kuangalia nyota hunifanya nijisikie mdogo mbele ya ulimwengu mkubwa, lakini pia hunipa amani ya akili Wakati mingine napenda kufanya hivyo ikiwa peke yangu au nikiwa na mtu wa karibu, hasa usiku ulio tulivu bila kele.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na penye mazingira mazuri. Mahali ambapo hakuna kelele nyingi hunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya akili. Pia napendelea maeneo yenye hewa safi, mwanga wa kutosha na mpangilio mzuri. Iwe ni nyumbani, kazini, au sehemu ya mapumziko. Napenda mazingira yanayoniruhusu kufikiri vizuri.

Mimi hufuata timu ya Chelsea kwenye soka, napenda timu hii kwa sababu inacheza soka ya kuvutia lenye mbinu nzuri na mashambulizi ya raka, pia napenda historia yake na mafanikio yake katika ligi na mashindano ya kimataifa kufuatilia Chelsea kunanipa furaha, hasa wakati wanaposhinda michezo muhimu na pia kunanipa hisia ya mshikamano na wapenzi wengine wa timu hii.

Mimi nafendelea mfumo wa Android kwa simu. Nafendelea Android kwa sababu unaurahisi wa kubadirisha, mipangilio, kutumia apps balimbali na kuthibiti kifaa kwanjia inayofa mimi. Pia napenda utengenezaji wake wanao. Utengenezaji wake unawurusu kuwa na nafasi kubwa kuifathi data, battery na yodumu mdamrefu na chaguwo nyingi za kifahari au za kiubunivu.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na mawasiliano ya wazi ka kati ya wafanyi kazi na viongozi. Vile vile ni muhimu kukuwa na mpangilio mzuri wa kazi nafasi za kutosha mwanga na hewa safi pamoja na vifa vinavyo rahisisha kazi. Mazingira ya kazi yanapokuwa salama tulivu na yenye motisha huwa yanachochea ubunifu tija na furaha ya kufanya kazi.

Napenda kutembea sehemu zilizo tulivu na zenye mazingira mazuri. Mara nyingi hupendelea kutembea mtaani, karibu na nyumbani, bustanini au sehemu zenye miti na hewa safi. Kutembea maeneo kama hayo hunipa nafasi ya kupumzisha mawazo, kufurahia mazingira na kuboresha afya yangu.

Mfanya biashara bora zaidi ni ule anayejitahidi kufanya kila kitu kwa uadilifu, weledi na akili ya ubunifu anafanya kazi kwa bidii, anapanga malengo yake kwa uwazi na anajua jinsi ya kushughulikia changamoto bila kuchoka Pia mfanya biashara bora hudhamini, wateja wake na wafanyikazi wake, akiakikisha kira mtu anahisi, heshima na dhamani.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kupumzika na kurudisha nguvu. Mara nyingi, nacheka na wenzangu nikizungumza mambo yasiyo ya kazi ili kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kunywa chai au maji. Na mara nyingine hula kitafunio, kitafunwa, kidogo ili kurudisha nguvu mwilini.

Study muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na mawasiliano mazuri, mpangilio wa kazi na utatuzi wa matatizo. Kwa mawasiliano ni muhimu kueleza mawazo kwa uwe wazi na kushirikia na wenzangu ili kazi ifanyike kwa uraisi. Mpangilio wa kazi ufanya niwe na teja na kushughulikia majukumu yote kwa wakati. Utatuzi wa matatizo ni muhimu kwa sababu mara nyingi changamoto, zisizotarajia ujitokeza na ni lazima nijue jinsi ya kuzitatua kwa haraka na kwa busara.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mitandaoni. Hunisaidia kuelewa mitazamo tofoti ya watu kuhusu mada mbalimbali, bidhaa na huduma. Pia hunisaidia kufanya maamuzi bora kabla ya kununuwa au kujaribu kitu kipya. Kusoma maoni hunipa picha halisi ya uzoefu wa wengine. Jambo linalonisaidia kuepuka makosa.

Majira naniyoyapenda zaidi ni majira ya baridi ya wastani wakati hali ya hewa ni ya kupendeza na siyo ya joto kali wala baridi sana Napenda majira haya kwa sababu hunipa ulivu na kufanya iwe rahisi kufanya shughuli za kila siku bila kuchoka haraka Pia ni wakati mzuri wa kutembea kufanya mazoezi au kukaa nje kufurahia mazingira.

Ndiyo, ninafanya kazi na timu ya mbari mara kwa mara. Hii inaitaji mawasiriano ya wazi, mpangilio mzuri na kutumia zana za kidijiti kama baluwa pepe, video call na apps za ushirikiano. Kazi na timu ya mbari univudisha uvumirivu, upanga muda vizuri na kuwa na uwajibika mkubwa.

Napenda kuamka na jua na pia kulala mapema. Kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kunipa mda wa kupanga siku yangu kwa utulivu bila haraka asubuhi huwa tulivu na inafaa kuwa ya kuf, inafaa kwa kufikiria, kufanya mazoezi, kuna kuanza si kazi nikiwa na umakini mzuri kulala mapema hunisaidia kupata usingizi wa kutosha, jambo ambalo ni muhimu kwa afia ya mwili na akili.

Shauli langu kwa mtu aliyeanza kazi ni la msingi, panga, jifunze na kuwa na subira Panga majukumu yako vizuri kila siku, elewa ni kazi gani za muhimu zaidi na usikimbilie kila kitu maramoja Jifunze kutoka kwa wenzako, usiogope kuuliza maswali na angalia jinsi mambo ya navyofanywa iliuweze kuboresha ujuzi wako.

Mimui uweka marengo ya kila mwezi kazini kwa mpangirio makini ili kuhakikisha yanakamirika kwa ufanisi. Kwanza, ufafanua marengo makuu yanayoyitaji kufanikishwa ndani ya mwezi huo. Kisha nayagawanya kuwa sehemu ndogo ndogo zinazoweza kutekerezwa kila wiki. Kira rengo rinawekwa kwa uwiano wa muda na lasilimali zinazoitajika. Mala nyingine natoa kipaumbele kwa kazi za dharura au zenye athari kubwa.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye mafanikio, utulivu na maana, na tamani kufanikiwa katika kazi yangu, kukuza ujuzi wangu na kufikia malengo niliyojiekea bila kupoteza maadili yangu. Pia nina ndoto ya kuwa na maisha yenye usawa, ni kuwa na afya njema familia au watu wa karibu wenye furaha na uwezo wa kusaidia wengine inapowezekana.

Ndiyo, ni mewai kufanya kazi ya kujitolea. Ilikuwa ni uzoefu mzuri ulionifudisha muhimu wa kusaidia wengine bila kutatajia maripo. Nilishiriki katika shughuri za kusaidia jamii kama kusaidia watoto wa kushiriki katika shuguri za usafi wa mazingira. Kazi za kujitolea ili nifanya nijisikia kuridhitika na moyoni na kunipa mtazamo mpia kuhusu maisha na changamoto za watu wengine.

Juzi nigeongeza kuimarisha ni kupanga vizuri, kujipanga vizuri na kusimamia muda wangu. Mara nyingine napanga mambo kwa haraka bila mpangilio thabiti na hivyo baadhii ya kazi zinabaki zikitishika au kusababisha msongo wa mawazo. Pia ningependa kuimarisha uwezo wangu wa kuzungumza kwa ujasiri mbele ya watu, kwa ni mara nyingine najisikia kuwa na uwoga au hofu ya kushindwa.

Muda wangu wabure na ufurahia kwa njia zinazo nifanya na jisikie mtulivu na kuwa na furaha Mara nyingi napenda kusoma vitabu au makara zinazoongeza ujuzi wangu na kunipa mtazamo mpya. Pia napenda kusikiliza mziki au kuangalia filamu ili kupunguza kupumzika akili baada ya shughuli nyingi Wakati mwngine nacheza michezo kidogo kufuatilia mitadao ya kijami ili kuungana na marafiki na familia.

Mara nyingi ninafua nguo mara moja hadi mbili kwa wiki kulingana na kiasi cha nguo zilizokusanyika na haina ya kazi niliofanya Nijipanda nguo nyingi chafu wa uzenye mkojo wa haraka naufua mara moja ili ziziniletea harufu mbaya kuaribu nguo Pia niajiri kutumia sabuni na maji safi vizuri na kisha kuziega kafu vizuri ili nguo ziwe safi na ziziwe na harufu.

Ninapenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba kama vile blue ya anga, kijani chepesi au beach Rangi hizi zinafanya nijisikia tulivu, utulivu na umakini ndani ya chumba na pia hutoa mwanga mzuri wa asili unapowasha Pia rangi nyepesi zinapunguza hisia za msongamano na kufanya chumba kuonekana kikubwa na kisafi.

Ningependa kutembelea Zanzibar old time kwa sababu ni mahali pa kihistoria kilichojaa utamaduni wa kipekee wa kiswahili. Mji wa kale, majengo ya jiwe na masoko ya kale yanaonyesha historia ya biashara ya viungo, utumwa na usawishi wa waarabu na wazungu. Pia ningependa kutembelea Fort Jesus Mombasa kwani nikielelezo cha historia ya mapambano na usawishi wa kikristu na kiarabu katika pwani ya Kenya.

Mara nyingi ninacheza na marafiki wangu wakaribu au ndugu zangu Kwani nao wananielewa na utunafraya kucheka pamoja Wakati mwigine napenda pia kucheza pamoja na wenzangu wa darasa au majirani hasa mchezo ya timu au mchezo ya mchezo ya ndani kama mbao, kadi au mpila Pia mara chache napenda kucheza peke yangu ili kujiburudisha kwa njia ya kutatua puzzles, video games au mchezo ya kini.

Napenda kula kula vibanda visafi vya chakula vilivyo karibu na nyumbani au kazini. Mara nyingi uchagua sehemu zinazopika chakura cha nyumbani kama wali, ugari, samaki au kuku kwa sababu na hisi ratha yake ni asiri na inanitosha na nitoshereza zaidi. Pia napenda migawa enye mazingira tulifu na huduma nzuri kama atakama siya kifahari sana.

Mara nyingi ya asubuhi ninakula chakula cha haraka lakini chenye lishe kama vire chapati mayai au wali wa na maharagwe pamoja na chai au kahawa. Napendelea chakula cha asubuhi kuwa kinachonipa nguvu na kunisadia kuamka vizuri bila kusababisha uzito au kuchoka mapema. Wakati mwingine ikiwa sina muda mwingi napenda kura matunda kama ndizi iliku kuanza siku kwa mwendo mzuri.

Timu bora ya mpira wa kilagibi wa merekani kwa maoni yangu ni England New EnglandPatriots Wamefanikiwa sana kushinda Super Bowl marasita chini yako Coacha Belichick na mchezaji nyota Tom Brady na hivyo kuwanyeshe uwezo mkubwa na utulivu wa timu Napenda jinsi wanavyo panga mikakati yao Urinzi wao imara na jinsi wanavyo shirikiana kama timu moje.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunifanya nijisikie mturivu na hunisaidia kuanza siku vizuri bila kuchosha au kunipa msisimuko mwingi. Pia napenda ladha yake na urahisi wa kuianda hasa hasubuhi. Wakati mwingine hunywa kahawa lakini si mara nyingi.

Mafanikio nayodhamini kibinafsi kazini ni kukamilisha kazi kwa ufanisi na kwa wakati Hasa zile ambazo zina changamoto au zinaitaji umakini mkubwa Pia napenda kuona matokeo ya jitihada zangu yakiwezekana Kwani kunafanya nijiskie kudhamini na yenye zamani Pia ninadhamini ushirikiano mzuri na wenzangu na kuona timu ikifanikiwa pa moja Si kwa mtu mmoja tu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na ilikuwa uzoefu mzuri sana Nilifuraia kuona mandhari ya asili, upepo mwanana na utulivu uliokuwepo Ilikuwa nafasi nzuri ya kupumzika, kupiga picha na kufikiria mambo mbalimbali bila usubufu hii ilinipa fursa ya kujifunza zaidi kuhusu mazingira na maisha ya watu wanaoishi karibu na ziwa.

Ndiyo, nina kumbu kumbu moja kidogo ya kutisha, ilitokea nilipokuwa njiani nikiwa peke yangu usiku na gafhra kurikuwa na kutuwa sauti kubwa ya ajabu karibu na nyumba, jambo nililo nifanya nipate hofu sana na moyo ukapiga haraka Nilirazimika kukimbia haraka na kutafuta sehemu sarama, hadi nika jisikia sarama tena Kumbu kumbu hili nifanya nijifunze kuwa makini na kujitunza, asa usiku au wakati nilipo pekea.

Ninaposhambulia tatizo kazini kwanza ninaangalia kwa utulivu kile kinachosababisha tatizo badala ya kuchukua hatua haraka bila mpango Kisha ninafanya uchambuzi wa sababu na matokeo kuangalia ni wa vipi tatizo lina adhiri kazi na wengine Baada ya hapo, najaribu kutafuta suluhisho chanya na la vitendo kwa mara nyingi kwa kugawanya tatizo kuwa hatua ndogo ndogo zinazoweza kushughulikiwa.

Diyo, napenda kurima bustani. Ingawa si kwa kiwango kikubwa sana. Napenda shuguri hii kwa sababu unifanya nijisike karibu na mazingira na kuwa mtulivu. Kurima unipofuraya kuwa na vitu kitu kikikua kutokana na juhudi zangu. Iwe ni mboga au maua. Pia nijia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kutumia mda wangu vizuri. Asa nikiwa na nafasi ya wazi.

Mfereji wa TV ni naofuata zaidi ni National Geographic kwa sababu napenda kujifunza kuhusu sayansi, wanyama na tamaduni mbalimbali za dunia. Pia napenda Disney Channel kwa sababu unipa habari na mburudani kuhusu teknolojia, historia na mashindano ya kipeke wakati mwingine napongeza BBC Earth kwa manthari ya asiri na dokumentari za kuvutia.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Wao huleta furaha nyingi kwa sababu wana nguvu, kucheka kwao ni rahisi na wana mawazo ya ubunifu. Kucheza nao hunifanya nijisikie huru na kunikumbusha urahisi wa furaha ya maisha. Pia hunipa nafasi ya kuwafundisha mambo madogo na kujifunza kutoka kwao hasa uvumilivu na uaminifu.

Napenda kufanya mambo ya kufurahisha na marafiki zangu kama kucheka na kuzungumza, kushiriki chakula au kutoka pamoja kubadirisha mazingira. Wakati mwingine tunapenda kutazama filamu, kusikiliza mziki au kucheza michezo. Pia napenda kutumia munda huo kupeana ushauri na kushirikiana mawazo kwa sababu hunifanya nijisikie kuungwa mkono na kudhaminiwa.

Ninapanga kazi zangu kwa kutumia mpangilio wa muda na kipaumbele Kwanza ninaorodhesha kazi zote ambazo lazima nifanye Kisha ninaweka zile muhimu zaidi au zenye muda wa haraka kwenye mstari wa mbele Badala ya hapo ninaigawa kazi nyingine kwa uraisi Kisha ninaweka muda maalumu wa kila kazi hili niweze kushughulikia bila kuchanganyikiwa.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ungekua, kuwa na subira, jitihadi kila siku na usikatae usikate tamaa. Mara nyingi mafanikio hayaji pamoja hayaji mara moja, hivyo ni muhimu kujipanga, kujifunza kutokana na makosa na kuenderea bira hofu. Pia ningemshauri kushirikiana na wengine na kuthamini msaada wa marafiki au familia kwa sababu hakuna mtu anayefanikia kila kitu peke yake.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile ninapomaliza kikamilifu na kuona matokeo yake wazi hasa kazi zinazohitaji juhudi na umakini mkubwa napenda kazi ambazo zinaniletea furaha, utulivu na hisia za kufanikisha kitu chenye maana sio zile zinazofanyika kwa haraka bila matokeo.

Ndiyo, napenda mvua. Asa mvua ya wastani isiokali sana. Unifanya ni jisikie mtulivu na mwenye amani na napenda sauti ya matone ya mvua na popanga yanapogonga ardhi au paa. Pia mvua ni hunikumbusha uzuri wa mazingira na hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria au kubaki ndani ni kifanya mambo kwa utulivu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uongozi wa mfano, sikivu na uadilifu.Kiongozi mzuri anapaswa kuskiliza mawazo ya wengine, kufanya maamuzi kwa hekima na kuongoza bila hofu na upendeleo Pia ni muhimu kuwa na motisha kuhamasisha wengine, uvumilivu na wajibikaji ili timu iendelee kushirikiana na kufanikisha malengo Kiongozi mzuri pia anajua kugawa kazi vizuri, kushirikisha wenzake na kudumisha mshikamano watima.

Napotaka kustarehe, napenda kupumzika na kufanya mambo ya nayonifanya, nijisikie furaha na utulivu Maranyingi napenda kusoma kitabu, kusikiriza mziki au kutazama firamu Wakati mwingine napenda kutembe nje au kuwa kwenye maeneo ya asiri ilikuondoa msongo wa mawazo Pia marachache napenda kutumia muda na marafiki au familia, tukicheka na kuzungumza kwa uraisi.

Ningependa kujifunza ki japani, hii ni kwa sababu ni lugha yenye utamaduni wa kipekea na historia ndefu Napenda pia jinsi maandishi yawe ya navyo, tofautiana na yenye umbo la sanaa na jinsi lugha hiyo inaviohusiana na desturi heshima na maadiri ya jamii Pia kujifunza ki japani kuna nipa fulsa ya kuweza kufiki safili, kuelewa tamaduni kuangalia firamu wa vitabu vya siri bila tafsili.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta mengi, kwani hunipa hisia ya afya na urahisi wa kumeng'enya. Napenda chakula chenye lishe, mboga, matunda na protini safi kuliko kile kinechojaa mafuta. Hata hivyo mara chache napenda chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha. Burudani lakini si jambo la kila siku.

Ninapenda juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu ina harufu nzuri na ina vitamin C nyingi. Pia napenda juisi ya matunda mchanganyiko kama vile chungwa, zabibu, na ndimu kwa sababu inatoa ladha nzuri na nguvu za mwili. Wakati mwingine napenda juisi ya matunda baridi hasa wakati wa joto kwani hunifanya nijisikie mtulivu na nikiwa na nguvu.

Nguvu zangu kazini ni umakini, uvumilivu na uwezo wa kupanga kazi vizuri. Napenda kushugulikia kazi kutulivu na umpangilio. Jambo linalo Nisa, uwezo wangu wa kushugulikia changamoto bila kuchanganyikiwa. Pia nina nguvu ya kushirikiana na wenzangu na kuunda mahusiano mazuri kazini Jambo linalo saidia timu kufanikisha malengo.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana, hasa kwa ajili ya kurekebisha baadhi ya maamuzi na kutumia fursa vizuri zaidi. Ujana ulikuwa kipindi cha nguvu, ndoto na matumaini mengi na ningependa kutumia kwa hekima zaidi. Hata hivyo, ninathamini pia uzoefu niliopata sasa kwa sababu umenifanya niwe mtu niliye leo.

Mara nyingi ninatazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna ina nyingi za video kama elimu, burudani, teknolojia na Tamanduni Wakati mwingine napenda pia kutumia TikTok au Instagram Reels kwa video fupi za burudani na mawazo mapya Pia marachache ninatazama kwenye Twitter vyanzo vya mafunzo vya kitaalamu ikiwa video za michezo au maswala ya kielimu.